Kwa kweli, ndoto yangu ni kwenda pwani, kwenda na pamoja na familia. Napenda nikwa na familia yangu, kwenda kuangalia huko, mazingira ya huko, kwenda kuogelea vitu kama hizo, kujiparaha kwa muda mwingine na marafiki.

Si mara nyingi, huwa nachukia sana kutembea kwa mguu, lakini ikiwa kama nataka kufanya mazoezi, hapo karibu, nyumbani, ama niende madukani ambayo iko hapo karibu, huwa naeza enda na mguu, lakini sana sana mimi si mtu wa kupenda kutembea na mguu, nasikia nimechoka, na huwa sipendi kutoka hivo, kwa sababu jua ni kali.